Rafiki wangu wa karibu tulikutana shuleni. Tulianza tu kwa salamu za kawaida darasani. Kisha tukaanza kukaa pamoja wakati wa mapumziko pole pole. Tukazoeana hadi tukawa karibu. Nakumbuka tungekuwa tunasoma pamoja tukishirikiana kazi za shule. Wakati mwingine kucheka hadi machozi yatoke kwa sababu utani wa kawaida tu. Pia tungekuwa tunahimizana tusikate tamaa wakati mambo ni magumu. Kitu ninachomfanya mtu. Awe rafiki wa kweli ni uaminifu kuheshimiana na kuwa pamoja hata wakati mambo si mazuri. Rafiki wa karibu hasimami tu wakati wa furaha bali pia wakati wa changamoto. Ningependa kusema kwamba rafiki wa kweli zawadi ya thamani sana maishani mwangu.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na utulivu naamini maoni hata kama wakati mwingine ni magumu kusikia ya naweza kunisaidia kukua na kuboresha kile ni nachofanya. Kama maoni ya kujenga, nina shukuru na kuyafikiria kwa makini. Kama ni makosa, ninajitahindi kutoku ya chukua kwa hasira, bali kujiuliza, kuna jambo na weza kunjifunza hapa. Pia ninaona ni muhimu kuuliza, ufafanuzi kama sijalewa vizuri ili nijue hasa, ninachopaswa kubandilisha au kuboresha.

Ninashughulikia muda wa kazi kwa kupanga mambo yangu mapema. Kwanza, naweka orodha ya kazi. Ninazopaswa kufanya na kupanga zipi ni za muhimu kwa zaidi hizo nazianzia kwanza kabla sijaanza mambo madogo madogo. Pia, na njitahidi kuweka muda maalumu kwa kila kazi ili nisipoteze muda. Kama kuna kazi kubwa naigawa katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kuikamilisha bila kuchoka, inaepuka vitu vinavyoweza kunivuruga kama kutumia siku kupita kiasi wakati wa kazi, mwisho wa siku napitia kile nilichofanya kuona kama kimekamilika kwa malengo yangu.

Nimewah kulima shambani lakini Najua kilimo ni kazi ya heshima na yenye manufaa makubwa Mimi hulima mazao kama mahindi, maharagwe, mboga na matunda Nahitaji uvumilivu bidii na kupanga kazi vizuri hasa wakati wa kupanda na kuvuna Nidhamiri kulima pia kunanifundisha kuwa na subira kwa sababu lazima usubiri, ili mazao yako yakuwe ili uweze kuyavuna.

Ndiyo, napenda kula wali ni mzuri kwa sababu unaweza unaenda vizuri na mchuzi wa nyama, maharagwe au mboga. Pia ni rahisi kula na kupenda hupendwa sana kwenye sherehe. Vile vile, pia ugali nao hushibisha sana na unaendana vizuri na sukuma wiki, sukuma au nyama choma. Watu wengi hupenda ugali kwa sababu unatoa nguvu na unadumu tumboni.

Nikiangalia kutoka dirishani mwangu, naeza kuona miti ya kijani ikitisitika, taratibu kwa upepo barabara ndogo yenye watu wanaopita pole pole, na manjengo machate yaliyo njengwa, kwa mpangilio wakawainda wakati mwingine kuna watoto wanacheza. Au watu wakizungumza kwa sauti ya chini, jambo linalofanya mazingira yaonekane hai, Wakati ninapo enda zaidi natazama nje ni asubuhi mapema au jioni kwa sababu mwanga wa jua huwa laini na hali huwa tulivu. Asubuhi hewa hua safi na matumaini ya siku mpya. Huku jioni kukiwa na hisia ya kupumzika bandala siku ya kazi. Kulingana na msimu mandhari hubandilika wakati wamvua miti huwa ya kijani zaidi ya ardhi huwa na harufu nzuri ya udongo wakati wa kiangazi majani hukauka kindogo na jua huwa kali.

Nikifanya kosa, kazini, jambo la kwanza huwa na kubali kuwa nimekosea. Kuwa mkweli hunisaidia kurekebisha hali haraka na kujenga uaminifu. Kisha nachunguza chanzo za chakosa, kulitokea kwa sababu ya haraka. Pia mbadala ya hapo na chukua hatua ya kuli sahihisha mapema, iwezekanavyo. Mwisho na jiifunza kuto kosa na na kosa hilo tena.

Napenda mziki ambao unamerodi laini na maneno yanayo guza hisia. Kwa sambambu hunifanya ninjisikie tulivu na furaha wakati mmoja. Wakati mmingini napenda pia kusikiliza mziki ya kizazi cha zamani. Haswa siku nilipo na hamu ya kumbukumbu, mambo ya zamani au kucheza kidogo nyumbani. Mara nyingine anapenda kusikiliza wakati wa kusafisha, kusafiri, kufanya kazi, nyumbani, au kupumzika badala ya siku ndefu. Mziki hufanya muda uwe mzuri zaidi na huniletea motisha, kidogo, bila hata kujua.

Mchezo wa olimpiki ninaoupenda zaidi ni Olympic 100 meters sprint kama mchezo wangu wa olimpiki unaopendeza. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wa kasi wenye msisimko mkubwa na unahimiza ushindani wa kweli. Kila mchezaji anapokuwa katika mstari wa kuanzia, hisia za shauku na matarajio huchanganyika. Na ni jambo la kuvutia sana kuangalia nani atakuwa wa kwanza kufika mwisho. Nakumbuka nilifurahia sana kuangalia mashindano ya olimpiki ya Tokyo 2020 Olympics 100 meter sprints ambapo ushindani ulikuwa mkali sana na kila sekunde ilikuwa muhimu. Nikitazama huu mchezo nahisi msisimko mkubwa shauku na pia hofu kidogo kwa wachezaji ni mchanganyiko wa hisia zinazofanya kila sekunde kuwa ya thamani nashukuru.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto. Kuoga kwa maji moto kuna leta hisia ya utulivu na faraja. Hasa badala ya siku ndefu na ya shughuli au wakati wa baridi. Maji moto husaindia kupumzika, misuli na kuondoa uchovu. Na pia hutoa nafasi ya kutafakari au kufikiria kwa utulivu. Mara nyingi napendelea kuoga mchana au jioni nikitumia muda kidongo kwa kila hatua. Kuosha mwili kwa makini, kisha kupumzika kidongo kwa maji ya moto. Bandala ya kuoga nahisi freshi, nyepeshi na tayari kwa kila kitu kingine cha siku.

Natumia wi-fi. Kwa vile, wi-fi inafanya kazi kwa haraka. Pia wi-fi bei yake iko chini. Ukilinganisha na kutumia data. Unapata kwa siku. Kama ni data. Unatumia data za pesa mingi. Kulingana na ile kitu unafanya. Lakini wi-fi. Unapata wi-fi. Unatumia. Kufanya jambo lolote tu unalofanya. Unayotaka.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu inafanya mwili wangu inakua rahisi kuibeba na pia inasaidia kufanya zoezi mwilini mwangu. Kutembea inasaidia pia akili inaweza kufikiria na inaoniwapa inanipatia mawazo mapya. Pia nikienda nikitazama.

Mimi ni mtu wa kuwahi napendelea kupanga munda wangu vizuri na kuanza mapema ili nisikose lolote muhimu. Kwa kuwahi, kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kukamilisha kazi kwa utulivu na kuonyesha heshima kwa watu wengine. Hata hivyo pia na najua mara nyingine mambo yasio ya kawaida yanaweza tokea kwa hivyo napanga muda kidogo wa ziada ili kuhakikisha kinafika kwa wakati bila hofu.